Umewahi kufikiria kwa nini pwani ni mahali pa amani na furaha? Kwenda pwani ni kama kupata pumzi mpya ya maisha. Hewa safi ya bahari hujaza mapafu na kutuliza mawazo. Mawimbi yanapopiga taratibu, sauti yake hutuliza moyo na kuondoa msongo wa mawazo. Pwani pia ni mahali pa kukutana na marafiki, kucheza michezo na kushirikiana chakula cha pamoja. Wengine hupenda kutembea kwenye mchanga mweupe, huku wakitazama jua likizama taratibu na kuwacha anga yenye rangi nzuri. Ni sehemu ambayo mtu anaweza kufikiria ndoto zake na kupata nguvu mpya za kuendelea na maisha. Hata kama mtu anakaa mbali na bahari, kumbukumbu za pwani hubaki moyoni kama zawadi ya furaha na utulivu.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini kugawanya taka ni njia ya kulinda mazingira na afya yetu? Ndiyo, mimi ugawanya taka. Kugawanya taka ni jambo muhimu sana kwa maisha ya kila siku. Wakati tunatenganisha taka, tunasaidia kupunguza uchafu wa mazingira na tunarahisisha kazi ya watu wanaukusanya na kuchakata taka. Kwa mfano, plastiki na chupa zinaweza kuwekwa sehemu moja. Ili zirudishwe na kutumika tena. Karatasi na magazeti yanaweza kutenganishwa kwa ajili ya kuchakatwa upya. Taka za chakula kama mabaki ya mboga na matunda. Zinaweza kutumika kutengeneza mbolea ya shambani. Kwa kufanya hivi, tunapunguza taka zinazoenda dampu na kulinda ardhi na maji. Kugawanya taka pia hutufundisha nidhamu na uwajibikaji kwa sababu kila mtu anajukumu la kulinda dunia. Hata hatua ndogo tunazo chukua nyumbani zinaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa vizazi vijavyo.